Ndiyo, napenda sana kula samaki Haswa samaki ambaye anaitwa Tilapia Tilapia ni samaki ambaye anapatikana sana kwa wingi katika maeneo mengi ama town mingi sana kenya hii na huwa mtamu kwanza wakati unapomkula na ugali na kachumbari na mboga za kienyeji Yaa, napenda sana kula samaki.

Napendelea simu za rununu kwa kuwa ndiyo simu ambazo kila mtu anazo katika maeneo yote ya Kenya hii Ikilinganisho na zile zingine ambazo zilikuwa zinajulikana zile za poster ambazo zilikuwa katika maeneo machache sana simu za rununu zinasai ziko kwa wingi na kila mtu anajua kuzitumia na zinapatikana ama kila mtu kwanzia ya yule mdogo ama yule mkubwa ana simu ya rununu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu, chakula, hakuna mtu ambaye hapendi chakula kitamu Chakula kitamu ambacho sana sana nakipenda ni ugali wa managu ambao umeongezwa maziwa. Hiyo ni chakula ambayo naweza kula kila wakati, kila siku Kila, ama mwaka mzima bila, bila kubadlisha Yeah, na chakula mingi ambazo ni tamu kama ugali na nyama, ugali na samaki ni baadhi ya chakula vitamu ambazo nazipenda.

Naishi katika eneo linajulikana kama Fathandaia hapa Narok ambapo naishi kwenye ploti ama eneo liko na majirani watano ni mahali patulivu, mahali penye hewa safi, maji ya kutosha, steam ambayo iko kila wakati na mtu anaeza fanya na anaweza lea familia yake hapa Nakumbuka nilihamia hapa mwaka uliopita Kitu kama tarehe sita mwezi wa sita na tangu huo wakati nimefurahishwa na mahali hapa kabisa.

Cha kwanza nina chokifanya kupunguza matumizi ya plastiki ni kuhakikisha chupa za plastiki ambazo nikonazo na zitumia zaidi ya maramoja. Kuhakikisha vitu ambavyo ni vya plastiki ambazo zimeharibika zinawekwa mahali ambapo zinaweza kutumika tena na kuhifadhiwa vile ambavyo inafaa. Kumaanisha wakati nimepata makaratasi ya plastiki Ninaweka mahali pamoja mbapo Naeza kuyatumia tena ya pili ni kuhakikisha kuwa Unanua begi, begi moja Wakati unaenda kufanya Unaenda sokoni hauhitaji kununua ingine Unatumia hili moja hadi wakati itapoharibika ili kuhakikisha haununui makaratasi mengi ya plastiki kila wakati yapo unaenda kufanya kununua vitu zako dukani ama sokoni.

Ningependa kujifunza lugha ya kimasai kwa kuwa eneo ambalo naishi lina wama masai wengi na ilikuweza kufanya biashara yangu vizuri na kutangamana na wao vizuri ningependa kujifunza lugha ya kimasai ili niweze kuelewana na majirani zangu kwa urahisi.

Sipendi kunywa maziwa mimi Kwa kuwa niko na historia mbaya ya kuwa nafura tumbo ama kuongeza gesi kwenye tumbo Wakati wowote nakunywa maziwa ya pakiti ama maziwa ya ngombe Kwa hivo Mimi sitamani ama Sipendi kunywa maziwa Wakati wowote.

Cha kwanza ni kuelewa wapi una upungufu Wakati unapoelewa una upungufu wapi Kwa kusikiza wenzako ama wakubwa wako kazini Unaweza kurekibisha pole pole Kwa kuelewa nini ambacho akifurahishi wenzako nini ambacho kinaweza kufanya wewe kukua na kufikia kile kiwango kingine Kwa hivyo kushugulikia udhaifu wangu kazini ni kwa kuelewa nini ambacho nina upungufu nacho na kukifanyia kazi wakati wowote ama ule wakati unapugundua nini ambacho una upungufu nacho.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ni kuwa usikate tamaa Japo mambo yamekuwa magumu Japo mambo yanaenda vile ambavyo hutaraji ama umepanga Kila kitu kina wakati wake Kila mtu ana muda wake wa kungaa na pengine wako hujafika Ila tu ukiweza kutia bidii na kujiamini mambo yako yatafanikiwa mwishowe.

Kati ya mbwa na paka, ninapenda mbwa nikilinganisha na paka. Kwa sababu gani, vile ambavyo tunalea wanyama wetu huku Afrika ama huku Narok hatuweki wanyama katika boma na kwa sababu niko na matatizo kidogo ya afya kukiwa na paka nyumbani, paka hufanya nakuwa mgonjwa na kwa sababu mbwa yuko nje na anatulinda wakati wa usiku usiku mimi naafadhalisha kuwa na mbwa ama kushinda paka.

Kumbu kumbu mzuri kutoka utotoni wangu ni wakati nilikuwa kwa nyanyangu ambapo tulikuwa na ruhusa ya kula miti, kula matunda yoyote ambayo alikuwa amepanda katika shamba lake haswa mimi nilikuwa napenda kula maembe kwa wingi kwa kuwa babu yangu alikuwa na maembe mengi sana na machungwa hiyo ni kumbu kumbu ambayo naiamini sana.

Inspector Mwala ni kipindi cha televisheni ambacho kimekuwa kwa muda mrefu katika televisheni inayojulikana kama Citizen TV na nikikifuatilia kwa zaidi ya miaka mikumi na ni kipindi ambacho nakipedna sana kwa kuwa kinatupea hali halisia katika nchi yetu ya Kenya na mambo mengi ambayo yanafanyika na jinsi ya kujiepusha nayo Iwapo mambo kama haya yatatokea katika maisha yako ya halisia.

Mimi sana sana hutoa michango kwa kuwa ni miaka mingi sana sijaweza kuenda kanisani na pia siamini mambo mengi kuhusu kanisa kwa hivyo mimi huafadhalisha kutoa michango kwa wale watu ambao hawajiwezi ama mtu ambaye yeyote anaweza omba msaada kutoka kwangu. Kwa kuwa hivyo ni njia rahisi ya kuonyesha ukarimu kwa wale ambao unaishi na wao.

Napenda kutumia kompyuta kuandika kwa kuwa handwriting yangu ni mbaya na ni rahisi kuandika mambo mengi sana kupitia kompyuta kushinda kutumia mkono Kwa hivyo wakati wowote nikona barua refu ama kitu cha maana kukiandika natumia kompyuta kwa sababu pia ni rahisi na unaeza tuma ujumbe wako kwa haraka kushinda kutumia mkono kukua ni lazimu uandike barua kisha ukafanya mambonyale mingi na ambayo yanafuatia.

niNgependa sana kujaribu mchezo wa ruji. Kwa kuwa ni mchezo ambao naupenda. iNgawa sina ule mwili wa kutoshea kucheza mchezo huo. Nimekuwa nkifuatilia mchezo huo. Tangu nikue wakati wa nikue katika high school. Na ni mchezo ambao ningependa kujua kucheza kwa kua. Najua sheria zote Najua vile kuhesabu matokeo.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani, nimekua nikifanya kazi nyumbani kuanzia mwaka wa 2019, hata kabla janga la corona. Na imekua nikitu ambacho nigehimiza wengine wafanye kwa kuwa ina unafanya kazi kwa wakati wako, unapunguza gharama ya kupanda gari, unapunguza gharama ya kukula nje. Na mambo yako inakua rahisi kuyafanya wakati uko nyumbani na unafanya wakati kazi na wakati wako na muda ambayo unapende.

Ndiyo naweza kuishi siku moja ama mbili hata wiki bila kutumia teknolojia kwa kuwa ni muhimu sana kuimarisha health yako Haswa macho, akili na kila kitu kingine kwa kuwa teknolojia inachangia sana kwa watu kuwa na stress na ni kitu ambacho ama msongo wa mawazo na kwa kutumia teknolojia kwa siku moja ama mbili inaeza kusaidia wewe kurekebisha mahali ambapo unafikiria unapotea Haswa katika maisha yako kwa kuwa teknolojia inachangia sana watu kujilinganisha na wale wengine na hiyo inachangia sana sana sana kwa msongo wa mawazo kwa watu wengi na ya inaweza sana huwa Nachukwa siku moja ama mbili kutotumia teknolojia yote Either iwe ni tv au, computer, masimu.

Napenda sana kutembea kwa miguu kwa kuwa maramingi hii husaidia kutoa msongo wa mawazo, husaidia kupunguza mafuta mwilini, husaidia kuongeza nguvu kwenye viungo vyako haswa miguu na roho yako. Na kila siku jioni ama asubuhi wakati niko na shuguli mbili ama tatu huko nje napenda kutumia miguu kushinda kutumia gari.

Napenda kupaka rangi kwa kuwa sina weledi kwa kuchora Nimefanya kazi hiyo kwa mdamrefu pia wakati wowote tunajenga nyumbani Mimi ni huwa mtu anayechagua rangi na kupaka kutazetu zote nyumbani.

Mimi ni mtu wa kuwahi, sipendi watu wa kuchelewa kwa kuwa naamini wakati mtu anachelewa hathamini wakati wako. Kwa hivyo wakati wowote niko na mikutano na watu, mimi mara mingi huwa ni yule mtu wa kwanza na mtu ambaye anapenda kuwahi muda wakati wowote nahitaji kufanya mikutano ama kupatana watu.

Si kawaida mimi kuenda hospitali, maramingi huwa maramoja ama marambili haswa wakati niko na ugonjwa ambao siwezi kustahimili hapa nyumbani. Maramingi mimi sipendi kuenda hospitalini kwa kuwa. Kama wale wanaume wengine wote, hospitali sio kitu kizuri kwetu kuenda kila wakati.

Napenda msimu wa Disemba kwa kuwa huu unakuwa ule wakati wa kupatana na familia na kwa sababu hamko na wao kila siku ama hatuko na wao kila siku inakuwa ni muda wa kupatana na wao kujua vile mambo yao yamekuwa mwaka mzima. Na pia inakupea nafasi ama inatupea nafasi kukutana katika kwa wazazi. Na kunakuwa na sherehe mingi. Kuna nyama, kuna pombe Kuna michezo mingi mingi Kwa hivyo, wakati wangu wa mwaka ama msimu gani wa mwaka napenda ni msimu wa Disemba.

Shirika langu linanipea kila kitu ambacho nahitaji Kwa kuwa ninafanya kazi ambayo napenda Ninafanya kila kitu ambacho na kipenda Kwa hivyo hainipi msongo wowote wa mawazo Inalipa wakati unaofaa ninapata pesa za kutosha kukidhi mahitaji yangu na familia yangu.

Napenda kuchukua muda huo kwa kutembea, kutembea kidogo huko inje, niote jua kidogo, ama nipigwe na baridi kidogo ili niweze kutoa mawazo ambayo yanaezakua yamenisonga kidogo kwa hapo kazini, na hiyo husaidia sana kurudi kazi nikiwa nikiwa vizuri kupiga kazi zaidi.

Mafunzo ya kwanza ni kutumia spreadsheets Hii imenisaidia sana kuongeza maarifa yangu na hata kunisaidia kupandishwa cheo katika shirika ambalo nafanya kazi Yapili funzo mafunzo mengine ni kujua kuongea na watu ama kuweka usiano mzuri na wafanyi kazi wenzako.

Napendelea kupigia watu simu. Mimi si mtu ambaye anapenda kuandika harafa. Kwa hivyo ili niweze kukueleza vizuri kile ambacho nahitaji ama kusuluhisha jambo lolote ambalo limeweza kutoke kati yetu na afadhalisha kukupigia simu ama kutumia simu kufanya mawasiliano.

Ushauri mkubwa ambayo ningependa kupatia mtu ambaye anaanza kazi, kwanza ni kuwa mwepesi wa kuelewa mambo. Tumia muda wako mwingi wakati unaingia katika eneo lako la kwanza kufanya kazi, kujifunza vile mambo yanafanyika katika shirika hilo. Ya pili jifunze ni nani ambaye ana ushawishi mkubwa na uweze kumfanya rafiki yako ama kuelewa ni vipi mambo yanavyofanyika kazini kwa kuwa Kitu kikubwa katika kazi mpya ni kuelewa mipango gani inatumika katika kazi hiyo na utaweza kusaidika sana wakati unapojua ni nini ambacho ni hatua gani watu hutumia ama huchukua kufanya kazi yao vizuri mahali hapa.

Nafuatilia sana matukio ya kimataifa. Haswa matukio ya kisiasa na matukio ya biashara. Katika maeneo yote haswa marekani ama uchina ama Europa. Ni mambo mengi sana mimi hufuatilia. Na nikitu ambacho nimejifunza kwa kuwa kinanipa na kunipanulia mawazo kwa mambo ambayo nafanyika kando na nchi ambayo naishi.

Napenda sana kutumia GPS kwa kuwa cha kwanza kupata ramani, ambayo iko kwa wakati halisia hapa Kenya ni vigumu na kwa kutumia GPS, una mahali popote ambapo unataka kuenda inakuwa rahisi kwa kuwa kuna mtu ambaye anakuongoza, ama kufuatilia GPS, ni rahisi sana ukilinganisha na kufuatia ramani.

Napenda kutembea mara kwa kuwa huko kuna wanyama wa pori wa kila aina Utapata kuona simba, utapata kuona chui, utapata kuona kifaru na wanyama wengi, wengi, wengi, wengi ambao ungependa na kwa kuwa kuna maandhari mazuri, huko ni mahali ambapo napenda sana kutembea.

Napenda kukula ugali na managu na ikiwepo iwe na nyama. Haswa managu ambayo imeekwa maziwa ni chakula ambacho na huwa na kila mara tano ama zaidi kila wiki. Na ni chakula ambacho naeza kila leo kesho kesho kutwa hadi mwaka mzima bila kuchukia ama bila kubadilisha.

Kwa kweli napenda mvua sababu ya kwanza wakati mvua inaponyesha kuna chakula. Pili wakati kuna nyesha mtu anaeza kupata usingizi mzuri ama usingizi mnono ya mwisho wakati kuna nyesha haswa bada ya kiangazi. Udongo hutua harufu nzuri sana ambayo unikumbusha utotoni wangu.

Rangi ambao naipenda kwa sana ni rangi ya samawati na huwa naiona katika nguo zangu mingi ni kitu ambacho ninazosema huwa ninapendelea kununua vitu vingi sana kwangu ni virangi ya samawati. Hata nyumba ambayo naishi imepakwa rangi ya samawati nje na ndani.

Napendelea kusoma gazeti kushinda kusoma habari katika mitandao kwa kua wakati unaposoma gazeti unajitosa katika gazeti hilo ukilinganisha ukisoma habari zozote mitandaoni unaeza toka bila kuelewa chochote kwa kua hau mambo ambayo mengi yaandikwa mitandao ni mambo ngush.

Napenda kuendesha baiskeli nikona baiskeli ambayo nimekuwa na kwa zaidi ya miaka mitano na wakati wowote nikona nafasi ya kufanya shughuli ambazo zinahitaji niende mbali kidogo huwa natumia hiyo baiskeli ingawa nikona gari Lakini wakati nikona ninataka kufanya mazoezi kidogo Napenda kutumia baiskeli kutembea.

Kwa kawaida siku yangu ya kuzaliwa, huwa naita marafiki wachache, ambapo tunapanga sherehe kidogo, hapa hapakosi nyama choma, hapakosi managu, hapakosi ugali, hapakosi vinywaji kadha wa kadha, ili kujiburudisha. Wakati wowote, tukikumbuka ni mangapi tumepitia kufikia hapa.

Napenda kununua vitu katika soko Haswa sipende kununua vitu katika mitandao kwa kuwa Kuna walaghai wengi sana katika mitandao So iwapo ninahitaji kununua kitanda Ninahitaji kununua viatu Napenda kujipeleka mwenyewe katika soko hilo na kuhakikisha kile kitu ambacho nakipenda ndio nakipata.

Na kikiisha kwanza ni mepanga mipango yangu vizuri Kwa kuwa kikisha hakuna kitu chochote ambacho kitaniharibia wakati na kila hatua ambayo ninaitajika kukamilisha jambo flani ni muefuatilia kwa makini Pili ni kuhakikisha nimetenga wakati wa kila kitu kifanyike vizuri Kwa kuwa sio vizuri kufanya kazi ama kuwa kufanya kazi bila mpangilio Kwa hivo kazi yangu ili zifanyike kwa haraka na kwa wakati ambao unafaa Hua nimeeka mipango na mikakati ya kuhakisha mambo yangu yanafanyika vizuri.

Natazama video mingi katika mtandao wa YouTube haswa mziki, vipindi kuhusu siasa, vipindi kuhusu teknolojia na vipindi kuhusu magari. Mahali pengine ambapo naona video mtandaoni ni kupitia TikTok ambapo naweza kujitumbuiza kidogo na pia kwenye Twitter. Mpango wa Twitter ama X ni mahali ambapo na huwa naona video mtandaoni.

Maji ambayo nakunia kwa siku ya nategemea ni kitu gani ambacho nakifanya Wakati nimetulia, sina mambo mengi, wanafanya kazi Huwa nakunywa maji mililita chini ya miatano. Wapo ninafanya mazoezi, ninatembea, ninaenda safari Naweza kunywa maji ya zaidi ya litamoja ama litambili kwa siku.

Inategemea, mda ambao natumiaga katika mtandao, inategemea sana kulingana na kazi ya ambayo nafanya. Na kwa mara mingi huwa inakuwa chini ya masaa mawili, lakini wakati sina kazi ama niko katika mapumziko naweza chukua nusu siku katika mtandao kwa kuwa kuna kitu kingine ambacho nakifanya.

Napenda mwezi wa Disemba. Mwezi wa Disemba ni mwezi ambao una sherehe mingi. Unaweza kutoka asubuhi na usirudi jioni kwa kuwa mahali popote unapopita, kuna sherehe, kuna chakula, kuna vinywaji, kuna michezo mingi sana ambayo inapatika na mwezi huu.

Napenda kuenda madukani wakati niko na pesa Kwa kuwa huo ni wakati ambapo Unaweza kuenda madukani wakati wowote mwingine Unaweza tamani kununuwa kitu lakini hauna ule uwezo Kwa hivyo unapenda kuenda madukani wakati wowote niko na pesa za kutosha kununuwa kile ambacho na kitamani.

Mimi hushiriki mambo mengi wakati niko na rafiki zangu ama niko na mpenzi wangu nyumbani sisi hucheza michezo ya kama scrubbo ama kucheza mchezo ya kadi ama tunacheza mchezo ya ya video games kama FIFA kupoteza wakati na kujivinjari.

Sera muhimu sana kazini ni wakati kuwa na uhakika ni siku gani utakapo lipwa pesa mbazo pesa zako ama mshahara wako kama katika kampuni ambayo nawahi fanyia kazi Sera ya wakati wa kulipa wafanyikazi ni siku ya mwisho ya mwezi ya ambayo ni tarehe 30 kila mwezi Hakuna siku itakapo pita tarehe 30 Mwezi wowote kama wafanyikazi hawajalipwa.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole katika simu yangu na katika kompyuta yangu Hii imenisaidia sana kwa mda mrefu kuhakikisha sirizangu, dokumentizangu ambazo ziko katika machine hizo zote mbili haziwezi kupatikana na mtuye yote hata kama sipo karibu.

Baada ya kazi mingi mchana kutwa, hatua ya kwanza ambayo na napenda kuchukua jioni ama utaratibu wangu wa jioni ni kuoga. Na baada ya kuoga, na kubadilisha kwa mavazi ya jioni, nachukua dakika chache kupumzika tu bila kufanya chochote haswa kwa kujiangalilia televishini ama kupitia vitu ambazo naweza kuwa nimekosa kujua kile ambacho kimefanyika mchana kutwa na baada ya hapo na nakuwa nimeshaju ni nini napika jioni Naanza kutayarisha chakula changu cha jioni na baada ya hapo ni kukipakua na kukila nachukua muda mchache nusu saa ama kuangalia vipindi na baada ya hapo kujibanza kitandani na kulala.

Napenda sana rangi ya samawati Rangi ya samawati Kwangu ama kwa vile vitu ambazo Nimeweza kujinunulia mingi ya bidhaa hizo Iwe ni nguo Iwe ni beseni Iwe ni tarakilishi yangu yote ni ya rangi ya samawati katika bedroom yangu Rangi ambayo Nimeweza kujipaka ni rangi ya samawati kwa kuwa ni rangi ambayo inauhusiano na mimi.

Kazi ambayo naitamani sana ni kuwa waziri wa usafiri katika Kenya hii kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika barabara za Kenya ambazo ningependa sana kubadilisha Kwanza ningependa kuhakikisha waendeshaji wote wa boda boda wakona reflector jackets na pikipiki zao zime zimefanyiwa service ya kutosha.

Tunatumia teknolojia haswa kama Google teammates ambayo inasaidia wewe kuwasiliana na marafiki zako na wafanyikazi wenzako katika maeneo mbali Pia unatumia mitandao mingini kama Slack ambayo unaweza kupanga na kufanya kazi na kushirikia na wafanyikazi wenzako ambao katika maeneo tofauti tofauti ya dunia ya Kenya.

Ujusi ya ambao ningependa kujifunza ni kujifunza kutengeneza magari Kwa muda mrefu nimekua dereva na nimeweza kujinunulia gari mwenyewe na mara mingi wakati gari langu linaharibika Ninakuwa na wasiwasi kuwa nisipojua ni nini ambacho kimeharibika na ni wapi ninaweza pata usaidizi Kuna uwezekano mkubwa wangu kuibiwa ama kulagaiwa na wale mafundi wengi Kwa hivyo ni kitu ambacho ningependa sana kujifunza Ninajua mambo kathaa wa katha kuhusiana na kurekebisha gari lakini ningependa kuongeza weledi wangu katika nyanja hii.

Chai ndio chakula ambacho nakula mara mingi mchana mzima kwakua ni kitu ambacho nakipenda sana Mimi hukunywa chai mara ninapoamka Baada ya saa limoja Kila baada ya lisaa limoja ni lazima nikunywe chai Kwa hivo kwa kila siku naweza kunywa chai zaidi ya mara ishirini.

Natumia simu yangu kufanya mambo mengi, haswa kupigia wafanyikazi wenzangu, kupigia marafiki zangu na kujulia hali mandugu zangu wanaendelea vipi Haswa katika kazi kuna programu ambayo inajulikana kama Slack ambayo inanisaidia sana kuniunganisha na wafanyikazi wenzangu katika maeneo tofauti tofauti wakati wowote ambapo tuko kazini. Pili, napenda sana kutumia TikTok kwa kuwa inaya, wakati wowote napumzika najipata naangalia video na kujifunza mambo mengi kuhusiana na topic tofauti tofauti ambazo ziko zinanihusu ama nazipenda.

Kwa kawaida, mimi hufua mara moja kwa wiki. Kwa hivyo nguo zangu zote ambazo nimezitumia wiki mzima huwa naziunganisha na kuzifua siku ya jumapili Kwa kuwa ni ule wakati ambao niko na muda wa kutosha kufua nguo zangu.

Simu, ni kifaa cha teknolojia ambacho, siwezi kuishi kama hakipo kwa kuwa kimerahisisha maisha yangu kwa pakubwa sana. Natumia simu yangu kulipia kila kitu ambacho nahitaji, aidha ni kununua chakula, kununua mafuta. Bila simu maisha yangu yatakuwa magumu zaidi.

Jukumu nayoipenda sana kazini ni kuongoza mikutano. Kwa kuwa mimi napenda kutangamana sana na watu na ninajua kuendesha mikutano vizuri. Ni jukumu ambalo nimepewa sana katika shirika ambalo nafanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hivyo shughuli ambayo napenda sana kazini ni kuongoza mikutano.

Napenda sana mpira wa migu ama soka na nimekua shabiki mkubwa sana wa Manchester United Kwanzia mwaka wa elfu mbili mbapo babu yangu ambaye amekua shabiki mkubwa wa Manchester United Aliweza kunifanya nikapenda aaaa mpira huo kitu ambacho nakikumbuka ama mchezo gani nakumbuka sana ni kati ya Manchester United na Arsenal ambapo Manchester iliweza kupiga Arsenali bao nane kwa mbili na ni siko mbaya usitaweza kuisao kamwe.

Nimeenda tamasha la muziki mara mingi sana katika maisha yangu Kila ambacho ninaweza kikumbuka kwa mara ya mwisho ile tamasha ambayo niliweza kuenda ilikuwe ya Soul Fest ambayo hufanyika jijini Nairobi haswa mwezi wa Disemba na ni kundi la sauti Soul ambalo ni limekua mahiri sana ama maarufu sana katika eneo la East Africa ni kitu ambacho napenda kujionea kwa kuwa kuna watu wengi, kuna warembo wengi, kuna chakula kizuri na kuna mziki ambao unafurahisha roho.

Napenda kitanda kizuri. Kitanda kizuri buwana ni kituwa mbacho kita kusaidia sana kupata kupumzika baada siku ngumu. Haswa kitanda mbacho niko nacho sasa. Ni kitu ambacho ukilala hivi tu baada dakika tano. Wewe umeanza kuongea na mizimu.

Simu ambayo niko nayo ni Reno 10 Pro ambayo nimekua nayo kwa muda wa miaka mitatu sasa na hitani saidi ni huwa na icharji maramoja kwa siku kulingana na vile na itumia Lakini maramingi huwa na icharji maramoja kwa siku peke.

Cha kwanza ambacho nafanya kulinda mazingira ni kuhakikisha sinunui mifuko ya plastiki kwa wingi kila wakati ninapoenda madukani Pili nahikikisha takataka zote ambazo nimeweza kutengeneza naziweka mahali pazuri na zinaweza kutumika mara nyingine Tatu huwa nahakikisha Kila mwaka nimeweza kupanda miti katika shamba la wazazi wangu.

Mchezaji ambaye nampenda sana ni mchezaji wa soka ambaye anajulikana kama Cristiano Ronaldo ambaye ameweza kuichezea timu yangu ambayo naishabikia mpaka wakati wa sasa ya Manchester United. Ameweza kuchezea timu ya Real Madrid, Juventus na Sporting Lisbon.

Nina mahusiano mazuri sana na wazazi wangu ama wazee wangu kwa kuwa kila siku nilazima niongeleshe mama yangu na baada ya siku moja ama siku ya pili nilazima nijulie baba yangu hali kwa kuwa amenifunza ama wamenifunza mengi sana kuhusiana na dunia hii nawapenda na kuwadhamini sana.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kutembea Mimi napenda kuchukua lisali moja ama masaa mawili kutembea kwenye barabara ama katika bustani ambazo ziko karibu Hii hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo kuhakikisha mwili wangu haujashikana na hii pia unanipatia nafasi ya kuwaza pole pole Wakati wowote kuna mambo ambayo nahitaji kuyasuluhisha katika maisha yangu.

Programu ambao naitumia mara mingi sana ni whatsapp na mimi huitumia sana kwa kuwa biashara ambayo naifanya na waza natumia sana kuwasiliana na wateja wangu naitumia zaidi ya mara mia tatu kila siku.

Kwa kweli nimeweza kushiriki mashindano. Hii ulikuwa mwaka wa elfu mbili na kumi wakati nilikuwa katika university. Nimeshiriki katika mashindano ya East Africa kwa mchezo wa tennis. Ambapo niliweza kuwakilisha shule ambayo nilikuwa nasomea katika mashindano ya East Africa.

Napenda sana kula popcorn kwa kuwa wakati wote tunaona sinema Haswa wikendi ama kuoana mpira mimi hukuwa na mkebe mkubwa ya popcorn kwa kuwa hii husaidia sana kuputiza ama kupoteza muda na husaidia sana.

Siku yangu ya kuzaliwa hukua ni siku muhimu sana kwa maisha yangu Kwa hivo ni siku ambayobl nakuwa nimeipangia kwa muda mrefu na kitu cha kwanza ambacho huwa nahakikisha kunacho ni keki Kuna chakula ya kutosha ya marafiki zangu na kuna vinywaji Kwa hivo hii siku ikifika huwa nakaribisha marafiki zangu kwangu ama wanakua wamepanga mahali ambapo tunaenda na nilazima tunapiga sherehe ya kutosha Kuadhimisha siku na ule muda ambao Tumeweza kuishi katika dunia hii.

Huwa nanunua vitu kupitia simu, haswa wakati vitu vyenyewe hazipatikani katika maeneo ambayo naishi. Kama aina fulani ya viatu, aina fulani ya kompyuta hazipatika katika mji wa Narok. Huwa natumia simu ama mitandao kununua bidhaa katika mji mkuu wa Nairobi.

Napenda mikutano ya ana ana kwa ana kwa kuwa inakua rahisi wewe kusoma ni nini yule mwenzako ama kusoma hali halisia ya watu kwa kuwa wakati huwa tunafanya mikutano kwenye mitandao maramingi wao hutumia video ambayo ineza kupoteza kwa hivo maramingi wakati tunafanya mikutano ningependa kufanya mikutano ya ana kwa ana.

Timu ambao nafuata ya mchezo ni timu ya Manchester United ambayo nimekuwa shabim kubwa sana kwa mda zaidi ya miaka ishirini na tano. Mtu ambaye napenda sana ambaye amewahi chezea Manchester United nimtu ambaye anajulikana kama Cristiano Ronaldo Mbae ameweza kuchezea timu ya Manchester, Real Madrid, Juventus na Sporting Lisbon.

Hali ya anga siku ya leo kuna mawingu, ingawa kuna jua kidogo. Hakuna joto sana. Nyuzi joto wakati wa sasa ni kama nyuzi joto 25. Kuna uwezekano wa mvua kunyesha wakati wa jioni. Kwa kua hakujakua kuna mawingu mengi ambayo yametanda.

Napenda mazingira ambayo ni matulivu ambayo yana patia mtu nafasi ya kufanya kazi yake vizuri Pia napenda mazingira ambayo watu wako na umoja Hii husaidia sana watu kufanya kazi vile ambavyo inafaa bila kukosana ovyo ovyo na kuhakikisha kila mtu anachangia pakubwa kwa ile kazi yote ambayo tunaifanya.

Timu bora ya mpira ya kiragbi wa kimarekani ambayo naitambua sana. Kwa mdamrefu ni timu ambayo inajulikana kama Raiders. Na haswa ninaijua kupitia mchazaji wao bora ambaye anaitwa quarterback ambaye anajulikana kama Tom Brady. Ambaye amekuwa mchazaji bora kwa mdamrefu na hii imechangia pakubwa sana kwangu mimi kujua mpira wa ragbi wa kimarekani.

Kwa kweli ninapenda kucheza mchezo bao, huwa tunacheza sana sana na marafiki zangu wakati wa weekendi, wakati unataka kupunguza mawazo na kutaka kujua nani mwenye ushauri mkubwa kati yetu.

Ndiyo, napenda chakula chini ya mafuta, haswa kama ni mafuta ya wanyama, ukichinja ngombe ama ukichinja mbuzi, ama kondoo, ikiwa ni mafuta haya ambayo yanapikiwa chakula ni mafuta ambao napenda, ukilinganisha na mafuta yale ambayo yametumia mimea kama sunflower.

Napenda chakula chenye ladha ya nyama. Kwa kuwa mimi ni napenda nyama sana. Lakini ikilinganishwa ukiniuliza ni nyama gani napenda. Na kuwezea napenda nyama ya mbuzi kushinda nyama zingine zote, kwa kuwa ni nyama nyororo zaidi. Na inaku ina utamu wake ukilinganisha na zile nyama zingine kama kuku wa ama ng'ombe.

Ni muhimu sana kueka nenosiri ukiunganisha majina na nambari ambazo wewe zinaumaana fulani kwako Kwa mfano neno siri ambalo nimeeka kwenye simu yangu ama kwenye vifaa vyangu inahusiana na matukio ambayo yamenifanyikia Haswa ni miaka migani na ni kitu kubwa lipi ambalo imefanyika hivi majuzi Kwa hivyo huwa na unganisha nambari na matukio.

Napenda kufanya kazi na watu wengine, hii ni kwa sababu kazi hufanyika vizuri. Sana, ukilinganisha ikiwa ukifanya kazi peke yako. Kama vile wahenga walivyonena, hapo awali ni kuwa kidole moja hakivunji chawa, inaashiria pia watu wa kitambo walikuwa wanajua umuhimu wa kufanya kazi mkiwa wengi, ukilinganisha na ukifanya peke yako.

Mimi huoga mara mbili kwa siku moja Hii ni wakati ninapoanza siku baada ya kuamka na kunywaa staftahi huwa naoga kabla nitoke na pili huwa naoga baada ya kutoka kazini Wakati niko tayari kupumzika na kupumzisha mwili baada siku refu.

Hili kuweza kujilinda kutokana vitisho vya mtandao mimi huhakikisha kwamba simi yangu kitu cha kwanza ikona neno siri hii inazuia watu ambao hawafai kutumia mitambo yangu ama rununu yangu kuingia kwenye mitandao pili mimi huhakikisha yale.

Ujuzi ambao napangia kuimarisha katika kazi yangu ni kujifunza kuongea lugha ya kichina kwa kuwa nina maono makubwa sana ya kufanya kazi na wachina na hicho ndio kitu ambacho nataka kukitilia maanani ilikuweza kukijua hivi karibuni.

Huwa ninaenda maktaba mara mbili ama tatu kwa siku hii hulingana mara mingi na ile kazi ambayo naenda ku ambayo nafanya ama kile kitu ambacho nakitafuta kwa hivo ikiwa niko na kazi mingi nitaenda mara tatu. Ikiwa sina kazi huwa inachukua muda kabla niende kwenye maktaba.

Kwa sababu ya usalama wa kiwango kikubwa mimi Huwa siweki picha zangu ama picha za wapendwa wangu kwenye mitandao Kwa kuwa vile husemekana kuwa mitandao huwa haisahau Sipendi kuweka picha zangu kwenye mitandao.

Chakula ambacho nakipenda zaidi. Ni ugali wa nyama na managu. Hii ni chakula ambao nimeweza kuikula kwa muda mrefu. Na naipenda sana kwa kuwa mama yangu. Anajua kuipka vizuri. Siwezi kosa kula hiyo chakula kila siku. Ama marambili kwa siku moja.

naPenda somo la biolojia sana kwa kuwa hii inanisaidia kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea katika mwili wa mwanadamu ama miili ya unyama. Pia kwa ile kazi ya ambayo nimeweza kufanya kwa muda mrefu ya kufuga mimea ama kulea wanyama. Bayolojia imenisaidia sana kukingana na magonjwa ama kupigana na magonjwa ambayo ayanaadhiri mimea yangu ama wanyama ambao nafuga.

Kuhianisha kazi na maisha ya kibinafsi Si rahisi vile kwa kuwa kazi ndio inakufanya ama inasaidia wewe kupata fedha ambazo unatumia kufanya mambo yako ya kibinafsi na hii ili kuwezesha mambo kama hayo Mimi huwakikisha wakati wakazi ni wakati wakazi na wakati wafamilia ni wakati wafamilia kwa kuwa yote mawili ni mambo muhimu na inastahili mtu aweze kutofautisha wakati wakazi na wakati wakibinafsi uwe kando kando.

Mazoezi ya mwili mimi huyafanya mara mmoja kila siku haswa kama ni ya asubuhi wakati bado niko na nguvu ama nataka hakikisha mwili wangu umeamka vizuri. Kwa hivo naifanya mara moja na wakati niko na muda wa kutosha naweza fanya mara mbili ama mingi nafanya mara mmoja.

Napenda sana kupiga picha Hii ni kitu ambacho nimeweza kukifanya kwa zaidi ya miaka mikumi na naweza jisifia kuwa ninajua kupiga picha vizuri na ukiangalia kwenye simu yangu nikona picha zaidi ya elfu mia moja.

Ndiyo, nimeweza kutembelea ziwa, swa ziwa Victoria, ziwa Naivasha, ziwa Bogoria, ziwa Baringo kwa mara mingi kwa kuwa somo mbalo nilikuwa nalisoma nikiwa katika chuo kikuu ilinwezesha kutembelea maziwa haya mara nyingi kwa wakati mfupi.

Nikitazama nje mimi ninaona magari mawili. Gari moja ni langu ambalo lenye rangi nyeupe. Ambayo limepakiwa kando la gari ya jirani yangu ambalo ni la rangi ya samawati. Magari yote mawili yanafanana kwa muundo. Yote ni ya Toyota Premium.

Mimi hutumia muda wangu kusoma vitabu, kuona mpira wa soka ama tu kusikiza mziki, haswa napenda kusikiza mziki wa reggae, mziki wa rhumba na saa ziingine mimi huchukua nafasi hii pia kutembelea marafiki zangu ili kuwajulia hali.

Napenda kuandika kwa kuwa huwa nisaidia kutoa mawazo na pia inaweza huwa naweza kufanya mambo mengi ama kusema mengi kwa kuandika chini Ingawa kuna wakati ya ambapo napenda tu kuongea Kwa kuongea pia husaidia pakubwa kujiunganisha na wengine Wakati huko na msongo mawazo ya akili.

Mimi hulala kwa masaa nane. Kwa kawaida, ikiwa ni wakati ama siku ya kazi, Mimi huwa kikisha nimelala masaa nane ili kuwahakikisha siku yake siku ambayo inafuata ama keshoye, niko freshi kabisa kupiga kazi inavyo stahili.

Nahifadhi pesa kwa kutumia bank account Mara nyingine kuna pesa ambazo nzihifadhi kwa kuweka kwenye mpesa ama pochi la mshwari Hata ni baadhi ya njia ambazo natumia kuhifadhi pesa zanga.

Kujikinga ili kujikinga na juu kali, mimi hutumia miavuli wakati kuna jua kali na kama ninatembea, lakini kwa mara mingi kukuwa nafanya kazi hapo nyumbani, mimi hutumia hukaa chini ya kivuli kwa kuwa kwangu nyumbani kuna miti mingi.

Ningependa kutembea mji wa Zanzibar Kwa kua ni mji msafi, mji mrembo, mji wenye mandhari safi wenye watu wazuri, wenye chakula kizuri na uko katika ufuo wa bahari wa India na hivo ni mji ambao nimetamani kwa muda mrefu kuweza kuutembelea.

Ndio, napenda kupanda mlima Nimeweza kupanda milima kadha kenya hii mlima wa kwanza mimi kuweza kupanda ulikuwa mlima wa Mount Elgon katika county ya kitale katika county ya tranzoia mji wa kitale mlima wa pili ambao nimeweza kupanda ni mlima wa LongoNot ambao uko karibu na nyumbani kwetu Hapi maimahiu.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara moja peke yake. Hii ilikuwa wakati niliweza kupata rafiki yangu kutoka nchi ya kimarekani, ambapo alikuja kutembea kwetu nyumbani, na baada ya kukaa na yeye kwa muda mfupi, aliweza kunifundisha mambo ambaye yeye hufanya wakati anataka kupumzika akiwa kwao marekani.

Hapana, sipendi kujaribu vyakula vipya. Kwa kuwa mara yote ambayo nimeweza kujaribu kula chakula kigeni, nimeweza kupata kuumwa na tumbo na kuendesha vibaya sana. Kwa hivo, ikiwezekana, singependa kujaribu chakula kipya wakati wowote.

Natumia simu yangu kwa mawasiliano sana sana Kwa kuwa mimi ni mfanyibiashara na niko na wafanyakazi wengi sana ambao kila siku nahitaji kujua kile ambacho kinaendelea na kinafanyika katika biashara yangu Kwa hivo simu hunisaidia sana kuwasiliana na wao na kujua mamb yanavyoendelea.

Sifa za kiongozi mzuri ni mtu ambaye ana maono wazi, anawasilina kwa uwazi, anasikiza watu, anaheshimu wengine, anachukua uajibikaji, anatoa mfano mzuri, anahimiza ushirikiano, anafanya maamuzi kwa haki, anajifunza kutokana na makosa na anajali maendeleo ya timu.

Nashiriki katika shughuli za kijamii, pia huwa najitolea muda na ujuzi wangu, nasaidia ambao wanahitaji usaidizi, nashiriki katika makundi ya maendeleo, kama kama chama ya vijana, ama chama ya kulinda ya mazingara, na pia Huwa naelimisha wengine katika maarifa mengi ambayo niko nayo.

Mimi nape napendelea mahali kimya kabisa kwa kuwa hunisaidia kufikiria kwa makini, hunisaidia kwa kunipatia utulivu wa akili na hunidaidia sana hunisaidia sana sana kuzingatia kazi ambayo nafanya kukua mahali popote kuna kelele, mtu huu kuwa na kazi ngumu sana ya kufanya kazi.

Vila mwamba ninao ipenda zaidi inajulikana kama the pursuit of happiness Ninaipenda kwa sababu hizi Inanionyesha bidii na uvumilivu Inanifundisha kutokata tamaa kabisa inahusu maisha ya kawaida na changamoto halisi Inaujumbe wakujitengemea na kuwajibika na inahamasisha na kufanya kazi kwa juhudi kubwa.

Kile ambacho nakula kwa mara mingi sana asubuhi ni chai. Kwa kuwa mimi nimezaliwa katika maeneo yenye baridi napenda kunywa chai sana sana asubuhi. Hii hunisaidia sana kunipatia joto na kunichangamusha zaidi ili niweze kufanya kazi kwa bidii.

Mimi husafisha vyombo vyangu kila maara napomaliza kupika, kwa kuwa sipendi ama sio mazoea mazoea mazuri kuwacha vyombo vichafu usiku mzima ama mchana kutwa kwa kuwa huwa unaweza ni inachangia sana kwa watu kugonjeka.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano, haswa wakati ninataka kuongea na mchumba wangu kwa kuwa mbali kidogo na mimi na wakati mwingi na wakati nataka kuongea na mtoto wangu ili kumjulia hali na kuhakikisha anajua kile kinaendelea, napenda sana kutumia video kuwasiliana na yeye.

Nachukia sana kazi ya kuosha vyombo na kuosha nyumba. Hii ni kazi ambayo nikiifikiria kuifanya huwa nashikwa na wasiwasi Napatwa na wasiwasi kwa kuwa ni kazi ambayo inatuchukua muda mrefu inafanya inaharibu mikono yangu na huwa inanichosha sana.

Shughuli zangu wakati ama siku za mvua ni kama hizi huu unakuwa wakati mzuri sana kwangu kulala kama sina kazi Ikiwa sana sana kama ni wakati ama ni siku ya wikendi Lakini ikiwa ni siku ya kazi mimi huchukua nafasi hiyo kufanya kazi yangu kwa utulivu Kwa kuwa mvua hii inasadia mtu kuhakikisha mambo yake yanaenda vizuri.

Napenda sana keki ya chokoleti kwa kuwa ina ladha nzuri sana na ina muundo laini na hii ndio keki ambayo naipendelea sana wakati wa sherehe yangu kama sherehe ya kuzaliwa ama sherehe ya kuadhimisha kitu kikubwa katika maisha yangu.

Nanyoa nywele zangu za kichwa mara mbili ama mara tatu kwa mwezi, Kwa kuwa mara niko ama nimebarikiwa na kuwa na nywele ambayo inakuwa kwa kasi sana na iwapo nitaweza kulea nywele kwa zaidi ya mda wa wiki moja sura yangu hupotea na huharibika kabisa.

Rafiki wangu wakaribu sana, anaitwa Valerie ni mtu ambaye tumeweza kupatana kwa miaka mitano sasa Tulipatana katika shirika moja ambayo tulukuwa tunafanya kazi ni mtu mwaminifu, ni mtu huwa hunipa ushauri wakweli ni mtu ambaye ananiunga wakati wachangamoto za kimaisha na tunashirikiana na yeye kwa mambo mengi Haswa mambo ya kuendelesha maisha yetu.

Hapana, siishi mawali ambapo nilizaliwa, ninaishi katika eneo linajulikana kama Naroc na nilizaliwa katika eneo linajulikana kama Eldoret katika Bonde la Ufa ambapo nimeweza kuka, tuliweza kuka huko kwa mda wa zaidi ya miaka 25 kabla kuwamia katika eneo hilila Naroc.

Ndio, anapenda hadithi za ajabu hunifanya kufikiria kwa kina na kwa umbali zaidi hunisaidia sana kupanua mawazo na hutoa mafunzo mengi ya kupiti kwa kupitia simulizi na pia hunisaidia kupata burudani na msisimuko ambao huwezi kuupata kwa nji ya nyingine.

Katika kazi yangu ningependa siku moja kuweza kuipanua na kuifi kuiongeza katika miji mingine kwa kua kwa sasa niko na shirika moja ama niko na ofisi moja pike yake ningependa kuongeza ofisi zangu ziwe zaidi ya kumi katika miaka mitano ijayo.

Programu ambao naitumia sana kila siku kwa simu yangu ni programu ya WhatsApp. Kwa kuwa maramingi na naitumia kuwasiliana na marafiki, wafanyikazi wangu, wazazi wangu na mandugu zangu. Kuhakikisha kila kitu ambacho tumekipanga kinaendelea sawa.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha mambo yafuatayo kushirikiana na wengine kwa ufanisi kuthibiti muda na kipaombele cha kazi kushughulikia changamoto kwa utulivu kuwajibika kwa matokeo yangu kujifunza kutoka na kwa makosa na mafanikio na kuendeleza uso mpya mara kwa mara.

Nafanya kazi kwa hushirikiano na wengine kwa njia hizi. Nasikiliza maoni ya maoni ya kila moja na shirikiana kwa wazi na heshima na changia mawazo na suluhisho kwa mambo ambayo yanatukumba kazini na saidia pale wanapoitaji msaada wangu na zingatia malengo ya pamoja na shugulikia tufauti za maoni kwa utulivu. Hii huimalisha ufanisi na mashirikiano katika timu ambayo nafanya nayo kazi.

Ndio, mimi uvaa miwani na miwani unizaidia sana. Huniweka raha na kufanya nione vizuri zaidi, ni sehemu ya mtindo wangu wakifashoni wa kila siku, hunizaidia kupunguza makanyaganyiko wakati wakutembea ama kufanya kazi uko nje.

Kwa muda wa miaka miwili nimekuwa nikigawanya taka zangu na hii husaidia ama mimi hugawanya taka zangu kwa mara kama tatu ama nne hivi huwa nagawanya taka za chakula, za plastiki na za chupa na hii husaidia sana kulinda mazingara na kueka usafi.

Chumba ninachokipenda sana nyumbani ni jikoni. Na hizi ndizo sababu zangu za kupenda jikoni. Kwa kuwa mimi napenda sana kula napenda kupika. Mara ama muda mwingi utanipata jikoni kwa kuwa kama sipiki chai napika mahamri. Kama si mahamri napika mandazi. Kama si mandazi napika ugali wangu wa managu na nyama.

Ndio ni maweza kununua tikiti kadhaa za matukio tofauti tofauti tikiti ya kwanza ambao niliweza kununua ni tikiti ya tamasha la Soulfest mwaka uliopita ambapo nilienda kuona mziki maarufu sana Kenya ambao wanajulikana kama sauti saul huko Nairobi.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa kuwa hunisaidia kujifunza mambo mapya kwa haraka, huifanya kazi yangu mara mingi iwe rahisi kwa kuwa nikijua kufanya kitu kipya, hunipatia nafasi bora katika kazi yangu. Na pia hunisaidia sana kuendana na mabadiliko ya hali ama vile mambo yanaelekea duniani.

Katika kazi yangu mimi hushughulikia wateja wangu hivi, nawasikiliza sana kwa umakini ili kuelewa ni nini wanachokitafuta katika biashara yangu. Nawajibu kwa heshima na kwa haraka Na wasaidia kupata suluhisho ya matatizo ambayo yana wakumba Na wahakikishia mba ya usahihi na uhazi Na kumara mingi na shugulikia malalamikio yao kwa kwa utulivu Na kuhakikisha kile kitu ambacho amekuja kukitafuta Wamekipata siku hii.

Tukio la muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipofunga ndoa na mpenzi wangu valary ambaye nilikuwa nimemchumbia. Kwa muda wa zaidi ya miaka mitano hivi na wakati alipokubali kufanya ndoa na mimi, ikakuwa ndio wakati muhimu sana katika maisha yangu hadi wa sai.

Timu ambayo naifuatilia sana ni timu ya Manchester United Hii ni timu ambayo nimeifuatilia kwa zaidi ya miaka 25 Tangu nilipoanza kujua mpira wa soka Unapigwa aje na katika wakati wa sasa mchezaji bora ambaye napenda katika timu ya Manchester United Unapigwa aje.

Napenda sana kusoma vitabu vya historia. Hii ni kwa sababu ninapenda sana kujua ni mambo gani yalitukia wakati wa zamani na yanachangiaje vipi kwa hali ambayo tunajipata wakati wa sasa. Kwa hivo historia ni muhimu sana na vitabu vya historia vinatusaidia kujua ni nini ambacho kinatokea na ni vipi ya kujikinga na mambo ambayo yalitokea wakati uliopita.

Mchezaji bora wa timu ya kikapu ambaye namjua ni mchezaji anajulikana kama Michael Jordan. Michael Jordan ni mchezaji kutokea nchi ya Amerikani ambaye aliweza kuchezea timu ambaye ilikuwa inajulikana kama Chicago Red Bulls na mchezaji maarufu sana dunia nzima.

Ndiyo napenda sana kuogelea, nimejifunza kuogelea tangia nikiwa mtoto, wakati nikiwa mtoto tulikuwa tunaenda kuogelea katika mito ambayo ilikuwa karibu na nyumbani kwetu, na nimeweza ninaweza sema niko na uzoefu wa kuogelea wa zaidi ya miaka arobaini, 35 tangu nijifunze kuogelea.

Na ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki kinachojulikana kama gitaa kwa kuwa hunisaidia ama hunipa burundani, kwa wingi hunisaidia kupumzisha mawazo ambayo niko nayo hunisaidia kujieleza na hunifanya nisikie vizuri.

Hewa ya leo katika eneo la eldoret ni kama ifuatavyo asubuhi kumekuwa na mawingu mengi mchana kumekuwa na joto karibu nyozi 24 hivi jioni kumekuwa na mvua na kwa sababu ya hiyo Nimevaa sweta kubwa sana ili kujipatia joto.

Mandhari mazuri ambayo nimeweza kuona kwa maisha yangu ni milima ya Rift valley. Milima na mabonde yamechanganishwa kwa muonekano mzuri. Kuna majani na miti ya kijani ambayo hufanya maeneo haya yaonekane na yawe matulivu kabisa. Wakati wa machweo na alfajiri, hutoa rangi za kuvutia. Na mabwawa na mito ambayo hukuwa mengi katika maeneo haya hufanya mandhari yenyewe yaonekane vizuri zaidi.

Wakati nikona mgogoro na mtu yeyote, mimi huchukua muda wangu kujisikiza na kuelewa ni kipi ambacho nimekifanya kwa kuchangia mgogoro huu. Na wakati ambapo ninajua ni nini ambacho nimechangia vipi katika mgogoro huu, huwa nachukua muda huu kuomba msamaha na kuhakikisha nimerekibisha mambo yote mabaya ambayo nimeweza kuyafanya.

Napenda kucheza na watoto sana. Kukua mimi ni mzaliwa wa kwanza kwa jamii yetu. Na nimeweza kulea mandugu zangu kwa mda mrefu. Na kupitia hayo, nimeweza kujifunza mengi kuhusiana na watoto wadogo. Na ninapenda sana kucheza na wao kwa kua nimelea mandugu zangu.